Nizoea gani nzuri ulilojenga? Aha, naweza sema kushiriki katika mchezo wa basketball kila siku. Unasaidia mwili unafunguka, unakuwa healthy, una exercise pia, na naweza sema kushiriki katika mchezo wa basketball.

Unapofurahi kuwa nyumbani, unafanya nini? Ninapofurahi kuwa nyumbani nakuwanga nimetulia, nimelala, ama natazama redio, no la natazama televishini naam.